Je, mfanyakazi ni nani? Mfanyakazi ni mtu ambaye anafanyakazi ndipo sa akaweze kupata malipo ama manufaa kutoka kwa mwajiri wake. Kuna aina nyingi za wafanyakazi. Kwanza kuna mfanyakazi wa umma huyu ni mfanyakazi alieandikwa na serikali ama mashirika ya umma kwa mfano walimu wa shule za serikali na hata madaktari wa hospitali za serikali. Kuna aina nyingine ya wafanyakazi ambao ni wafanyakazi wa sekta ya kibinafsi. Huwa ni watu ambao ama hawa ni wafanyakazi ambao wanafanya kazi kwa kampuni ama mashirika ya kibinafsi kama bank sekta ya kibinafsi haihusiani na serikali kwa njia yoyote kwa hivo malipo yake ni kulingana na jinsi ambavyo mfanyakazi na muajiri wataelewana. Kuna mfanyakazi wa huru kwa mfano mimi. Mfanyakazi wa huru ni freelancer sisi hufanya kazi kwa kujitegemea kwa mfano mpiga picha, mchoraji, mwandishi wa makala sisi hatujaandikwa na mtu yeyote ila tunafanya kazi kwa kujitegemea kwa mfano kazi za kiteknolojia za kidigitali pia, kuna mfanyakazi wa kujitegemea. Huyu ni mtu ambaye anajismamia kibiashara yake yeye binafsi. Kwa mfano, unapoanza kazi yako ya ususi. Unafungua duka lako la ususi unakuwa unawatengeneza watu nywele kwa bei nafuu ama bei hitajika na pia kuwatengeneza makucha kuwauzia nywele huenda wa ushuku kwenye duka lako kuwauzia mafuta vitu ambavyo vinahusiana na urembo. Kwa kweli, wewe ni mfanyakazi wakujitegemea yani enterpreneuer. Huyu mfanyabiashara huyu anamiliki duka hilo. Kwa kweli, kuna wafanyakazi wakujitegemea wengi sana hapa nchini. Kwa mfano, watu ambao wanaamua kuanza kuuza kwenye maduka yao, wanafunzi ambao wanaamua kufungua maduka yao madogo ya kuuza viatu, manguo, na hata vitu vidogo vidogo. Hao ni wafanyakazi wa kujitegemea. Mfanyakazi wa mwisho ni mfanyikazi wa mda mfupi. Hawa ni kwa mfano wale ambao wanawatembeza watalii. Kwa kweli watalii hawakuji nchini mara kwa mara. Kuna msimu ambao watalii hukuja nchini kwa mfano summer times. Wakati huo ndo wafanyakazi hawa mda mfupi wana kazi. Ila wakati ambapo hakuna watalii wafanyakazi hawa hawana jambola kufanya. Ndipo sa ukaweze kuwa mfanyikazi mzuri unafaa kuwa na sifa zifuatazo. Kuaminika. Kuaminika ni mfanyakazi ambaye ni mkweli hadanganyi katika kazi yake. Kwa mfano, kama mwajiri wake amemuachia kazi akaenda pahali, kisha akamuambia amuwekee pesa ambazo atakazopata baada ya kazi. Mfanyakazi mwaminifu anafaa kuziweka pesa zote kwenye benki ya bosi ila asiye mwaminifu atazigawa ajipe kidogo kisha ampe bosi zingine pia mfanyakazi mzuri anafaa kuwa mwenye bidii. Kwa kweli ndipo sa ukaweze kufaulu unafaa ukuwe na bidii. Kama wewe ni mfanyakazi, huenda unalipwa kwa komisheni, unafaa ukuwe na bidii, ndipo sa ukaweze kupata pesa nyingi. Pia anafaa akuwe muadilifu na anaweza kushiriki na wenzio ama kushiriki na timu. Pia mfanyakazi mzuri, anafaa kuwa na heshima na nidhamu kwa wafanyakazi wenzake na hata mwajiri wake.